Katika dunia ya leo matumizi ya mitandao ya kijamii yamekuwa sehemu ya maisha ya kila siku kwa watu wengi. Mitandao ya Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok na mengine hutumiwa na watu wa rika zote. Hupita mitandao hii, watu husalimiana hujifunza watu hucheka na pia huonyesha kile kinachoendelea humu nchini. Kuweka picha mitandaoni ni pale unapiga picha yako au tukio fulani kisha unaiweka kwenye mtandao. Na kutumia simu au kompyuta. Picha yako huonekana na watu wengine kulingana na mipangilio na faraja ulioweka. Kuna sababu nyingine zinazofanya, nipende kueka picha zangu mtandaoni kwa sababu hizi ni za kijamii, kanisa na kielimu, kushirikiana kushirikisha maisha yangu na wengine. Napenda kuweka picha mitandaoni ili kushirikisha marafiki na familia matukio yanayotokea katika maisha yangu, kufadhili kumbukumbu, picha ni kumbukumbu nzuri, sana kuweka picha mtandaoni, husaidia kuhifadhi kumbukumbu za maisha yangu, baada ya muda naweka naweza rudi na kuziona picha hizo na kukumbuka nilipokuwa na kilichofanya. Kujieleza, kupitia picha mtu anaweza kujieleza. Picha huonyesha, hisia, furaha, huzuni au mafanikio. Wakati mwingine picha husema zaidi kuliko maneno. Kuongeza, kuongeza, kujiamini. Wakati mwingine inaweka picha mtandaoni. Hunisaidia kuongeza, kujiamini. Nikaona maoni yao mazuri na ujumbe na kuita kujitia moyo aina ya picha ambazo mi huweka mtandaoni ni picha za uso, picha za familia, picha za marafiki, picha za sherehe, picha za safari na picha za biashara na picha za shule au chuo. Faida za kuweka picha mtandaoni ni kuimarisha mahusiano, kujenga, kujifunza na kuhamasisha wengine, furaha na burudani. Athari za kuweka picha mtandaoni kwa jamii ni, kuna athari nzuri kuimarisha mawasiliano, kukuza biashara, kuna athari mbaya kupunguza, kupungua kwa faragha, migogoro na ya kifamilia ulinganisho, usiofaa wa maisha. Kwa jumla napenda kuweka picha zangu mtandaoni lakini nafanya hivyo kwa uangalifu mkubwa kuweka picha hunisidia kushirikiana na wengine, kuhifadhi kumbukumbu na kujieleza. Hata hivyo ni muhimu kuzingatia usalama na faraga. Mitandao ya kijamii ni zana nzuri sana na inatumika vizuri kila mtu anapaswa kufikiria kabla ya kueka picha mtandaoni.

Kazi nsehimu muhimu sana katika maisha binadamu, kupitia kazi watu hupata kipato, kujenga maisha yao na kutimiza malengo yao. Lakini zaidi ya kupata mshahara kazi humsaidia mtu kukuwa binafsi na kijamii ndani ya kazi mtu hupata mafanikio mbalimbali ambayo humjenga kiakili kimwili na kihisia. Mafanikio ya binafsi kazini ni mendeleo au hata uzuri ambao mtu upatana kutokana na juhudi za ke kazini. Mafanikio haya ya naweza kuwa kujifunza jambo jipia, kuboresha tabia ya kazi, kupata ujuzi mpia na kuimarika kazini. Moja mafanikio ya kibinafsi niliotamini sana kazini ni kuwa na nitamu. Nitamu inanihusisha kufika kazini kwa wakati kuheshimu sheria za kazi na kufanya kazi kuwa minifu. Ya pili ni kuwa, mchapa kazi, mafanikio mengine ya kibinafsi ni nayotamini na uwezo ni kufanya kazi kwa bidi, kufanya kazi kwa bidi hunisedia kutimiza majukumu yangu bila kulazimisho. Pia binafsi yenyewe na yotamini kujifunza mambo mapia. Kujifunza mambo mapia kazini ni mafanikio makubwa sana kwangu. Kila siku kazini kuwa na changamoto mpia na maarifa mapia. Kuwa na ujuzi wa mawasiliano. Mafanikio mengine ya binafsi ni na yotamini ni kuwa na mawasiliano mazuri kazini. Mwasiriano mazuri hunisedia kuelewa na wenzangu wa kubwa wangu wa teja. Ninapoweza kueleza mawazo yangu wa heshima na kusikiza wengine kazi huenda wizuri. Kwa minika kazini, kwa minika ni mafanikio makubwa sana ya kibinafsi. Ninayopewa jukumu na kulitimiza kuwaminifu na jihisi mwenye damani kubwa. Kwa kazi ni hakuna aliye mafanikio mengine kibinafsi ni uwezo na upokevu maoni hata kwa wengine bila hasira maoni hunisedia kujirekebisha au kujiboresha utendaji wangu wa kazi. Usamini mzuri wamuda ni mafanikio makubwa ya binafsi, nina popanga kazi yangu na kumaliza kwa wakati na jihisi kama aliefanikiwa. Mafanikiwo ya kibinafsi haya pimwi na mshahara au cheo peke bali hupimwa na jinsi mdu anavyo anavyo kuwa ndani yake kwa hayo kila mfanya kazi anapaswa kutamini na kujenga mafanikiwo ya kibinafsi kazini ili kuboresha maisha yake.

Kilimo ni moja ya shuguli muhimu sana katika maisha ya binadamu. Tangu zamani sana watu wamekua wa kilima ili kupata chakula na mahitaji mengine ya maisha. Kilimo ndicho chanzu kuhu. Chakula tuna chakula kila siku kama mahindi, mchele, maragwe, mboga na matunda. Kulima ni kazi inaohitaji bidi uvumilivu na upendo ingawa ni kazi ngumu. Kilimo kina faida nyingi. Mimi binafsi nimoe kulima na uzoefu huu unanifundisha mambo mengi muhimu kuhusu maisha kazi na subira. Nimoe kulima nikiwa nyumbani na pia kijijini. Nilianza kulima nikiwa mdogo, nika wasedia wazazi wangu shambani, tulikuwa, tunayalima mazao kama mahindi, marage, mboga na viazi. Kulima kulikuwa sehemu ya maisha ya kila siku, asubui au jioni, tulikuwenda shambani, tukafanya kazi, ingawa wakati mwingine, ilikuwa kazi ngumu tulifuraiya kwa sababu tulifanya kazi pamoja kwa familia. Ni mewai kulima mazao mbali mbali, ni mahindi, maragwe, mboga kama sukuma wiki, viyazi, nyanya, mazao haya yali tusedia kupada chakula, chanyumbani na wakati mwingine uuza sokoni ili kupata pesa. Kabla ya kupanda tulikuwa tunaanda shamba kwa kulima athi, baada ya hapo tulipanda mpegu kwa mistari, tulihakikisha tunapanda kwa nafasi nzuri ili mimea ikue vizuri. Baada ya kupanda tulikuwa tunapalilia magugu mara kwa mara na kumuagilia mimea wakati wakiangazi. Pia tulilima mbolea ili mazao ya kue vizuri. Faida za kulima ni kupata chakula, chanzo chakipato, ajira, afya njema, changamoto zinazo kutana na kulima ni kazi ngumu. Kulima ni kazi inayohitaji nguvu nyingi wakati mwingine nikiwa nachoka sawa sana. Hali ya hewa, wadudu na wagonjwa. Kilimo ni uti wa mugongo wa jamii. Bila kilimo hakuna chakula, bila chakula hakuna maisha. Kilimo usaidia kupunguza njaa, kukuza uchumi na kuboresha maisha ya watu. Kwa jumla, ndiyo nimewahi kulima na uzoefu huo umekuwa wa muhimu sana katika maisha yangu kulima kimenifundisha bidii, subira na kuthamini chakula. Kilimo ni kazi ya heshima na muhimu sana.

Watu wengi hupata changamoto wakati wa baridi kwa sababu mili yao huhitaji joto zaidi. Baridi inawza kuathiri afya, hisia na shughuli za kila siku. Ndiyo maana ni muhimu kujua nini cha kufanya ili kujianda na kuishi vizuri wakati wa baridi. Baridi huathiri miili ya binadamu kwa kufanya mtu ajisikie baridi, kuchoka haraka au kuugua kama hatakuwa makini. Ndivyo maana, watu wanapaswa kujilinda vizuri wakati wa baridi. Mabadiliko yanatokea wakati wa baridi, watu huvaa nguo nzito, watu hukaa ndani sana, chakula cha moto hupendwa, maji ya moto hutumiwa zaidi, watu hulala kwa muda mrefu. Moja ya mambo muhimu ninayofanya wakati wa baridi ni kuvaa makoti na sweta ili kujilinda dhidi ya baridi kali. Nguo hizi hunisaidia kuhifadhi joto mwilini, miguu huathiriwa sana na baridi. Ndivyo maana ninavaa soksi nzito na viatu vinavyonifa nifanya napata joto. Wakati mwingine, ninavaa kofia au kujifunika na shuka nene ili kuzuia baridi kuingia mwilini. Wakati wa baridi napenda kula chakula moto, supu ya moto hunipasha joto na kunifanya nijisikie vizuri, supu pia ni nzuri kwa afya. Asubuhi na jioni napenda kunywa chai moto au kahawa. Vinywaji hivi husaidia kupambana na baridi. Wakati wa baridi kuoga, huoga kwa maji moto, kuoga maji moto hunisidia kupunguza baridi mwilini na kuhifadhi nijisikie safi na mtulivu. Wakati wa baridi napenda kukaa ndani ya nyumba zaidi, ndani ya joto kuliko nje. Baridi hunifanya niende kulala zaidi. Kulala hunisaidia ku kupumzisha mwili na kuhifadhi joto. Natumia blangeti nene ili kujilinda dhidi ya baridi. Wakati wa baridi magonjwa kama mafua na kikohozi huongezeka ndio maana nafanya hivi. Navaa sweta navaa nguo za joto, nakunywi maji, vinywaji vya moto. Najisitiri vizuri usiku, najiepusha na upepo mkali ingawa ni baridi. Huwa mbaridi bado ninaendelea na kazi yangu ya kila siku hata hivyo nafanya kazi kwa uangalifu zaidi ili kuepuka kuugua. Kwa hivyo baridi ni sehemu ya maisha na kwa kufanya mambo sahihi mtu anaweza kuishi vizuri kwa afya hata wakati wa baridi.

Ingawa kuna kazi nyingi duniani, kila mtu huwa na kazi fulani anayoithamini zaidi kuliko nyingine. Kazi hio huwa na maana kubwa moyoni mwa mtu, kwa sababu humletea furaha, heshima na humsaidia kutimiza malengo yake. Kazi ni shughuli ambao mtu hufanya kwa lengo la kupata kipato au kutimiza majukumu fulani katika jamii. Kazi inaeza kuwa ya kulipwa au ya kujitolea. Kazi ninayothamini zaidi ni kazi ya kusaidia watu kwa kutumia maarifa na ujuzi wangu. Hii inaweza kuwa kufundisha, kuelekeza, kushauri na kusaidia mtu kutafuta tatizo lake. Sababu zinazofanya nithamini kazi hii ni kunipa furaha ya kweli ninapomsaidia mtu na kuona anafanikiwa. Najisikia furaha kubwa, furaha hii haiwezi kupimwa na pesa. Hunifanya nijisikie wa maana, kazi hii hunifanya nijisikie ni namchango katika maisha wengine, najua kuwa kazi yangu ina maana. Hujenga kimaadili. Kupitia kazi hii nimejifunza kuwa mvumilivu, mnyenyekevu na mwenye huruma. Kila siku ninapofanya kazi hii najifunza kitu kipya, nakutana na watu aina tofauti tofauti, wenye changamoto tofauti. Hii hunifanya nifikirie zaidi, nijifunze kusikiliza na kuwa mtu wa subira. Umuhimu wa kazi hii kwa jamii ni, husaidia watu kupata suluhisho la tatizo yao, huimarisha mshikamano wa jamii, kupunguza mgogoro, hujenga amani na upendo. Faida ya kazi hii ninayoithamini, maendeleo ya kibinafsi, kazi hii hunisadia kukua kiakili na kihisia, kujifunza kila siku, kila siku najifunza mambo mapya kupitia watu, ninaokutana nao. Heshima, watu ninawaheshimu kwa sababu ya msaada ninaowawapa. Changamoto, ingawa kazi hii ikona changamoto, changamoto zake ni kama kuchoka, kuchoka kihisia, kusaidia watu wenye matatizo, kunaweza kuchokesha kihisia, kutodhaminiwa, wakati mwingine watu hawakuthamini, hawathamini juhudi zako. Muda, kazi hii, inahitaji muda mwingi na subira. Kwa jumla, kazi ninayoithamini ni kazi ya kusaidia, watu kupatia ujuzi na maarifa yangu. Kazi hii hunipa furaha, hunijenga kimaadili na hunifanya nijisikie, nina mchango katika jamii, ingawa kuna changamoto, faida zake ndizo nyingi, kazi hii imenifundisha thamani, maishani, upendo na ushikamano.

Wali na ugali ni vyakula vya kawaida ambavyo hupatikana katika nyumba nyingi, shuleni, hotelini na hata katika sherehe. Watu wengi hupenda wali zaidi na wengine hupenda ugali zaidi kila chakula kina ladha na faida zake. Wali unawezaliwa na vyakula mbalimbali kama maharagwe, nyama, kuku, samaki au mboga. Wali pia hupikwa kwa njia tofauti kama wali wakawaida, wali wanazi au wali wakukaanga. Ugali huliwa na nyama, samaki, maziwa, mgando. Ugali hujilika kwa kushibisha sana. Hujulikana wa kushibisha sana na kumpa mtu nguvu. Sababu zinazo fanya nipende wali ni wali ni rahisi kupika. Wali unaladha mzuri, wali unakuenda na vyakula vingi. Chaguo langu katika wali na ugali, hutegemea hali. Wakati mara nyingi napendelea kula wali mchana kwa sababu ni mwepesi. Ugali hunifaa zaidi jioni kwa sababu husababisha, kunishibisha na hunisaidia kulala vizuri. Katika sherehe mara nyingi napendelea wali kwa sababu huandaliwa kwa ladha ya kipekee. Katika maisha ya kila siku, vyakula hivi husaidia kuendelea na shughuli zangou bila chakula kizuri mtu haezi kufanya kazi vizuri. Kwa kweli si lazima kuchangua kimoja na kuacha kingine wali na ugali vyote ni muhimu kila moja kina nafasi yake. Mafunzo ninayopata kutokana na chakula hii ni, kudhamini chakula, kula kwa kiasi, kuheshimu utamaduni zetu, ushauri kwa wengine ni kuwa wasibaguwe chakula, wale mlo kamili, wathamini vyakula vya asili. Kwa jumla, napenda kula wali au ugali kulingana na wakati au hali. Wali ni mzuri kwa ladha na wepesi na ugali ni mzuri kwa kushibisha na kutoa uchovu. Vyakula hivi vyote viwili ni muhimu katika maisha yangu. Vina nipa afya nguvu na furaha na furaha jambo la muhimu ni kula kwa kiasi na kuchanganya na mboga na proteini. Kwa hivyo, iwe ni wali au ugali, vyote ni vyakula vizuri na vya kuthaminiwa kwa katika maisha kila siku.

Saa ni kifaa muhimu sana katika maisha kila siku ya binadamu, saa hutumika kuonyesha muda, kupanga ratiba na kusaidia watu kufanya shuguli zao kwa wakati. Kuna aina nyingi za saa kama saa za mikononi, saa za ukutani, saa za mezani na zingine nyingi. Saa ni kifaa kinachonyesha muda, muda unaweza kuwa saa dakika na sekunde saa hutusaidia kujua wakati wa kuamka kuenda kazini, kula chakula, kupumzika na kulala. Ndiyo navaa saa mara nyingi, huvaa saa mikononi hasaa ninapokuwa na shuguli nyingi, saa hunikumbusha muda na hunisidia kutozidisha au kuchelewa katika mambo yangu. Sababu zinazofanya nivae saa ni, kujua muda sababu kuu ya ni kujua muda, saa hunisaidia kujua ni saa ngapi na kama nimechelewa au bado ni na muda. Kwa kuvaa saa ninaweza kupanga ratiba yangu vizuri, najua muda wa kazi, muda wa mapumziko na muda wa kupumzika. Nithamu ya muda, saa hunifundisha kua na nithamu, hunisaidia kufanya mambo kwa wakati bila kuchelewa. Napenda zaidi saa ya mikononi saa hii ni rahisi kubeba na ninaweza kuangalia muda wakati wowote hii hi saa yenye mishale inaonekana vizuri na ni ya kawaida bali na kuonyesha muda, saa pia ni pambo, saa ni nzuri huongeza mvutano na hufanya mtu aonekane thanifu. Wakati mwingine navaa saa kulingana na mavazi ninayovaa au tukio ninaloo enda. Kwa wanafunzi, saa ni muhimu pia husaidia kujua muda wa masomo mapumziko na mtihani. Saa hufundisha wanafunzi muhimu wa muda tangu wakiwa wadogo. Faida za kuvaa saa ni kuokoa muda, hupata uhuru, kufanya kazi kwa utaratibu na ustaarabu. Katika dunia ya leo, kuna saa ya kisasa, sana kama na saa ya kitambo. Saa hizi zimeweza kuonyesha muda, kupokea ujumbe na kufuatilia afya. Ingawa kuna changamoto ndogo, faida za kuvaa saa ndizo nyingi. Saa ni kifaa kidogo lakini chenye mchango mkubwa katika maisha ya binadamu. Kwa hivyo kuvaa saa au kuthamini muda ni jambo muhimu kwa kila mtu anayependa kufanikiwa katika maisha yake.

Mwalimu ni mtu anayetowa marifa, maelezi na mwongozo kwa wanafunzi. Mwalimu hufanya kazi kubwa sana ya kujenga kimaadili na kielimu. Mi binafsi na kumbuka sana mwalimu mmoja kutoka shule kwa sababu alikua na mchango mkubwa katika maishangu. Mwalimu nayemkumbuka sana ni mwalimu wa kiswahili. Niliefundishwa nikiwa shule ya msingi. Halikuwa mwalimu mwenye upendo, subira na bidii sana. Halikuwa akitabasamu mara nyingi, lakini pia halikuwa mkali pale inapohitajika. Halipenda wanafunzi wake na halihakikisha kila mwanafunzi anaelewa somo. Ingawa, nimefundishwa na walimu wengi, mwalimu huyu namkumbuka vizuri sana. Alikuwa anavaa nathifu kila siku na kuingia darasani kwa wakati. Sauti yake ilikuwa tulivu na alipongea wanafunzi wote walimsikiza, alikuwa akiheshimika sana shuleni. Jinsi alivofundishwa mwalimu huyu, alikuwa nanjia nzuri ya kufundisha, alieleza soma pole pole, alitumia mifano raisi, aliuliza maswari darasani, alirudia pale tulipo shindwa kuelewa. Hakuwa anacheka na wanafunzi waliwakosea badala alikuwa na watifu kwa sababu ya makosa yao. Mwalimu huyu alipenda wanafunzi wake alikuwa tayali kusikiliza matatizo yetu, alituhimiza, tusikate tamaa, hata tukifanya makosa. Alikuwa kisema makosa ni sehemu ya kujifunza maneno haya yalinipamoyo mkubwaa. Ingawa halikuwa mpole, halisisitiza nitamu, halitufundisha heshima muda, halitufundisha heshima muda, mwalimu na wanafunzi wenzetu. Haliamini kuwa nitamu ni msingi na msingi wa mafanikio. Halituonyesha kuwa mtu ana mwenye nitamu, anaweza kufanikiwa popote. Mafunzo niliopata kutoka kwake ni kupenda somo la kiswaili kuji amini kujiheshimu, kufanya kazi kwa bidii, kutokata tamaa, mafunzo haya ya menisedia sana hata katika maisha ya sasa. Kwa jumla, mwalimu ni nae mkumbuka kutoka shule ni mwalimu wa kiswaili aliyenifundisha kwa upendo, subira na bidii. Alinijenga kielimu na kimadili na aliniacha na kumbukumbu nzuli sana. Hata bada kumaliza shule, bado na mkumbuka na mshukuru moyoni muangu. Walimu kama hawa, hawa sawauliki kamwe kwa sababu mchango wao hudumu maisha ni muote.

Katika dunia ya leo, karibu kila mtu ana simu yake ya kamera. Simu yenye kamera hii imefanya kupiga picha kuwe rahisi sana. Watu hupiga picha mara nyingi na kuzifadhili na kuzishiriki mitandaoni. Mimi binafsi napiga picha mara kwa mara lakini si kila siku. Napiga picha kuangalia, kulingana na wakati, tukio na hali. Katika kupiga picha ni tendo cha kunasa taswira ya mtu au kitu kwa kutumia kamera au simu. Picha huonyesha kile kilicho kuwepo kwa wakati fulani. Napiga picha mara chache lakini kwa nyakati maalum. Sio kila siku napiga picha lakini napokuwa kwenye tukio muhimu au mahali pazuri napiga picha. Kwa mfano, napiga picha wakati wa sherehe, safari, au ninapokuwa na familia na marafiki. Sababu zinazofanya nipige picha, kuna sababu nyingi zinazofanya nipige picha kuhifadhi kumbu kumbu. Sababu kubwa ni kuhifadhi kumbu kumbu, picha hunisadia kukumbuka matukio mazuri niliyopitia. Wakati mwingine, napiga picha ili kushiriki furaha yangu na wengine, hasa familia na marafiki. Napiga picha ili kukumbuka watu ninaowapenda hasa tunapo kutana maranyingi. Napiga aina tofauti ya picha kulingana na hali. Napenda kupiga picha nikiwa na familia yangu. Picha hizi zina thamani kubwa wakati nikiwa na marafiki. Napiga picha ili kuhifadhi kumbukumbu za urafiki wetu. Tunapiga picha za mazingira mazuri kama mti, maua, maandhari, ya asili. Mana nyingi napiga picha kwa kutumia simu yangu. Kwa sababu ni rahisi kubeba simu, huniruhusu kupiga picha wakati wowote inapohitajika. Wakati mwingine napiga picha hili kuzishiriki mitandaoni, lakini si kila picha nina shiriki mitandaoni. Napenda kupiga picha kwa heshima, siwapigi watu picha bila ruhusa yao. Hishima ni jambo muhimu sana. Sipigi picha kila dakika naamini kuna wakati wa kufurahia tukio bila kamera. Kwa hiyo kupiga picha ni jambo nzuri sana ikiwa linafanywa kwa busara. Picha hunisaidia kukumbuka maisha yangu na kunikumbusha nyakati nzuri nilizo pitia. Kwa hiyo kupiga picha ni sehemu ya maisha lakini ni muhimu pia kufurahia maisha bila kamera wakati mwingine.

Maua ni sahemu muhimu sana katika maisha kila siku ya binadamu. Yapo katika rangi nyingi ukubwa tofauti na harufu nzuri. Sio kila tu yanayopendeza macho, machoni, lakini bali pia ni yanayoleta furaha moyoni na kwa hivyo je, unapenda maua? Kuna sababu nyingi kwanini watu hupenda maua. Kwanza ni maua ni mvutio wa kiasili wakati mtu anapoona maua yenye rangi angavu na kama nyekundu na samawati au manjano, moyo wake hupumua kwa raha. Rangi ya maua huleta hisia nzuri ambazo zinafanya mtu ajisikie amani na furaha. Pili. Harufu ya maua ni jambo jingine la kuvutia maua kama waridi, jasmini na lavenda hutoa harufu tamu ambayo inaweza kupunguza stress na kuleta utulivu. Watu wengi hupenda kuwa na maua katika nyumba zao au ofisini kwa sababu ya harufu hii kufanya mahali hapo kuwa na raha zaidi. Maua ni ishara ya hisia, watu hupenda kutoa maua kwa wapendwa wao, kama ishara ya upendo, shukrani, au heshima kwa mfano, kumpa, waridi, mwekundu, mpenzi wako ni ishara ya upendo. Kwa aina nyingi za maua ambazo mtu anaweza kupenda ni kila aina inayo mvuto wake wa kipekee kwa mfano. Waridi ni maua inayojulikana sana duniani yana rangi nyingi kama nyekundu nyeupe pinki manjano. Waridi nyekundu huashiria upendo, weupe na usafi wa amani. Kupenda maua si tu jambo la kuona au harufu bali pia ni kuna manufaa mingine ya kiafya na kihisia. Kwanza maua hutua furaha wakati mtu anapoona maua mapya moyo wake hupata raha hii ni kwa sababu rangi nzuri harufu na huleta harufu na kufanya mazingira kwa sawa. Kwa hivyo, kwa hivyo napenda maua, ninaweza kuwa kwa sababu maua ni sehemu muhimu ya maisha yetu yanaongeza furaha, hutua hasira na hutoa hisia nzuri na yanafundisha kuwa na subira na upendo wa kiasili. Maua ni zawadi ya asali kwa binadamu. Wakati tunayaona, tunayatunza na tunayatua kwa wengine, tuajifunza kuwa na hisia za upendo, amani, furaha na kwa hivo kila mtu anapaswa kujaribu kupenda maua kwa njia yoyote ile iwe ya mila na kuangalia na kuweka mazingira yawe safi.

Kupiga picha ni shughuli ya kufurahisha na yenye maana kwa watu wengi. Picha si tu za kukumbusha matukio fulani, bali pia ni njia ya kuonyesha hisia ubinifu na hadithi za maisha. Wakati mtu anapoanza kupiga picha anaanza kuona dunia kwa namna tofauti ukitambua uzuri ulioko kwenye swala je unapenda picha? Kuna sababu nyingi kwa nini mtu hupenda kupiga picha? Kwanza kupiga picha hutoa furaha wakati mtu anachukua picha nzuri moyo wake hupata raha na kuridhika. Hii ni kwa sababu picha zinamfanya mtu awe na kumbukumbu nzuri ambazo anaweza kuziona tena baadaye. Kupiga picha ni njia ya kuonyesha ubunifu. Picha ni sanaa ya mtu anapiga picha. Anatumia macho yake kuona maumbo, rangi, mwanga na mandhari kwa njia ya kipekee. Hii inasaidia kuendeleza ubunifu wa mtu na kuonyesha uwezo wake na kuona uzuri unaozunguka na kila kona duniani. Aina za picha ni picha ya asili. Picha hizi zinapigwa kwa katika mazingira ya asili kama milimani. Mitoni nyasi na msituni. Picha hizi zinapendeza sana kwa sababu zinaonyesha uzuri wa dunia na kutoa hisia kwa amani. Picha za familia na marafiki. Picha hizi ni picha za watu muhimu katika maisha yetu. Kupiga picha za familia au rafiki ni njia ya kuhifadhi kumbukumbu za pamoja na kuonyesha upendo na urafiki picha za harusi na sherehe wakati wa sherehe picha ni njia ya kuhifadhi matukio muhimu picha hizi husaidia watu kukumbuka sherehe zao na furaha waliokuwa nayo wakati huo. Vifaa vya kupiga picha ni kamera ya digitali, simu za mikononi, vifaa vya mwanga, kupiga picha pia ni nzuri, hupunguza stress na watu wanapiga picha kwa asili wanapumzika na mawazo yao kupumzika. Kwa hivyo, linaweza kuwa ndio kwa sababu. Kwa hivyo, napenda picha kwa sababu kupiga picha ni sehemu muhimu ya maisha. Picha husadia kuhifadhi kumbukumbu, kuonyesha hisia na kuendeleza ubunifu. Hata kama hutaki kuwa mtaalamu, unaweza bado kufurahia kupiga picha rahisi kwa simu au kwa kamera ndogo. Kupiga picha ni zawadi ya maisha wakati tunapiga picha nzuri, tunahifadhi kumbukumbu, tunafurahia uzuri wa dunia na kuweka kumbukumbu za familia na marafiki.

Ujana nikipindi cha maisha ambacho wengi wana kumbuka kwa furaha kucheka na changamoto ndogo ndogo. Ni wakati ambao wakijifunza mambo mapya wanapenda kucheza na kupata marafiki wa maisha. Ujana nikipindi cha maisha ambapo mtu yuko mdogo hana majukumu makubwa na ana muda mwingi wakucheza kujifunza na kufraia maisha. Wakati wa ujana, watu hupata marafiki, wakaribu, wanafraia michezo na sherehe na wanapata na fasi ya kujifunza kutoka kwa wazazi au walimu. Kuna kumukumbu nyingi nzuri ambazo watu hupenda kuzirudia fikira walipokuwa wadogo. Mchezo wa shule, marafiki wakaribu, sherehe na likizo, masomo ya kuvutia. Ingawa ujana ni wafuraha pia unachangamoto zake baadhi ya changamoto za ujana ni shule na mitihani, marafiki wa kweli, makosa ndogo ndogo. Sababu za kurudi ujana, watu wanapofikiria kurudi ujana mara nyingi ni kwa sababu ya furaha walizo pata sababu ya kurudi ujana ni furaha na kucheka uhuru mdogo, marafiki wa kweli, kumbu kumbu nzuri. Kwa kwe li haiwezekani kurudi ujana kwa sababu muda unaendelea baada ya ujana mtu anakuwa mtu mzima mwenye majukumu ya kazi, familia, maisha na hata mtu anaweza kufurahia maisha ya sasa na kutumia badhi ya mambo ya ujana. Kucheka na furaha hata kama uko mzima, unaweza kucheka na marafiki au familia, kucheza mchezo, mtu mzima anaweza kucheza michezo ya burudani kama mpila kukimbisha, kukimbia au mchezo ya ndani, kujifunza mambo mapya, kukumbuka kumbukumbu nzuri. Ujana ni kipindi ambao, hisiya za binadamu zina kuwa safi na rahisi kueleweka. Watu wanapocheka, kushirikiana na kucheza, wanajifunza upendo, urafiki na furaha ya kweri. Kurudi ujana kwanjia ya kumbukumbu unasidia kuishi maisha yenye furaha ata ukiwa mzima. Kurudi ujana ni ndoto ya wengi lakini kujifunza kutoka kwenye ujana na kufurahia maisha ya sasa jambo linalo wezekana. Kwa hivyo mtu anapata furaha amani ya akili na upendo wa kweli ujana ni zawadi ya maisha na kila mtu anapaswa kujaribu kuhifathi kumbukumbu nzuri, kucheka na kuishi maisha inye furaha bila kujari umli. Kwa hivyo jibu la ningependa kurudi ujana linaweza kuandio kwa hisia lakini kweli unaweza kuhishi ujana wandani wafuraha na kumbukumbu nzuri katika maisha ya sasa.

Maisha ya binadamu yanajumuisha mambo mawili makuu kazi na maisha ya kibinafsi. Kazi ni sehemu ya maisha ambapo mtu anafanya kazi yake ya kila siku ili kupata kipato kutimiza majukumu na kufanikisha malengo yake maalum katika maisha. Kila mtu anapaswa kuwa na malengo kati ya kazi na maisha yake ya kibinafsi. Hii ni kwa sababu afya ya akili na mwili. Watu wanao shugulika sana na kazi bila kupumzika wanaweza kupata matatizo ya afya kama msongo wa mawazo, uchovu au hata magonjwa ya moyo. Kupata muda wa kupumzika husadia afya ya mwili na akili. Furaha ya familia na marafiki huzingatia maisha ya kibinafsi kuhakikisha kwamba mtu ana muda wa kua na familia, marafiki na wale wanaompenda. Hii huongeza furaha na amani ya ndani. Ufanisi kazini. Watu wanaupata muda wa kupumzika na kufurahia maisha ya kibinafsi mara nyingi huwa na nguvu zaidi kazini hiu huongeza ufanisi na ubunifu. Kwa hivo, mlingao kati ya kazi na maisha ya kibinafsi sio chaguo bali ni lazima kwa maisha yenye furaha na mafanikio. Changamoto ya kudumisha milingao. Kuna changamoto nyingi zinazo wakabili watu wanapojaribu kudumisha milingao mzuri kati ya kazi na maisha ya kibinafsi. Kazi nyingi za haraka wakati mwingine kazi inahitaji muda mrefu au ni ya haraka sana. Hivyo mtu hupata shida, kufika nyumbani au kuwa na muda wa familia, teknolojia na simu ya kazi, mawazo mengi, shida ya kifedha, kuna mbinu nyingi ambazo mtu anaweza kutumia ili kuishi maisha yenye milingano, nzuri na kati ya kazi na kibinafsi. Ya kwaza ni kupanga muda wako, kujifunza kusema hapana, kutenga muda wa familia, kutumia teknolojia kwa busara, kufanya shughuli za burudani, kutambua vipa ombele, kuishi maisha yenye milingano wa kazi na kibinafsi ni zawadi kwa kila mtu. Hii inafanya mtu anafurahia kazi, anafurahia familia marafiki na wakati wake wa binafsi. Kwa hivyo mtu anaejua kudumisha milingano huu huwa na msongo wa mawazo mwingi na ana furaha na anaishi maisha yenye maana.